La hasha mimi ni mwalimu kwa hivyo mimi ninapenda shuleni sana na kukuwa na wanafunzi wangu mimi ufurahia sana nikiwa pale shuleni kwa hivyo mimi napenda kufanya kazi nikiwa shuleni sio nyumbani.